Mimi mara nyingi hupenda sana kusikiliza habari za asubuhi. Katika habari za asubuhi, mimi huweza kujifunza mambo mengi sana hasa habari za asubuhi. Mimi husikiza yale habari za kimataifa. Ambapo mimi huweza kujijulisha yale ambayo yamefanyika kimataifa. Ikiwemo habari zile za nchi za nchi kubwa kubwa kama marekani, urusi, uchina, ufaransa na hata United Kingdom. Mimi hupenda sana kusikiliza habari zao. Na kwa hivyo mimi hupenda sana kusikiliza habari za asubuhi. Mimi mara nyingi huamka saa kumi na moja asubuhi. Ndiposa niweze kusikiliza habari hizo. Mimi kwanza hutazama televisheni. Ili niweze kujionea mimi mwenyewe. Mambo ambayo yanaendelea katika dunia na mara nyingi mimi huwa na furaha sana ninaposikiliza habari hizo. Na habari hizo huwa na mafunzo mengi sana ambayo hunisaidia na hata pia huniwezesha kujua yale vitu ambayo yanaendelea kwote duniani. Kwa hivyo, mimi nimekua mwarabu wa habari za asubuhi. Habari za asubuhi ni muhimu sana. Kwa vile hata humu nchini kwetu. Mimi huweza kusikiliza yale vitu ambayo yanaendelea na hata niweze kupata maoni ya watu katika mahojiano. Habari za asubuhi huwa na mahojiano ya wanasiasa mbali mbali. Na hawa wanasiasa huja pale katika kituo cha televisheni ama radio. Ndiposa waweze kuhojiwa na wanapohojiwa, basi hao hutupa hisia zao. Kuhusu mambo mbalimbali yanavyoendelea nchini. Na jinsi mambo hayo yanaezaweza kusuluhishwa. Ama hata niseme kutatuliwa. Kwa hivyo mimi napenda sana kuyasikiliza. Na hata pia katika habari za jioni mimi huwa na wakati njema sana wa kusikiliza ama kuona yale ambayo yaendelea.

Asante sana kwa kukuja kunitembelea. Asante sana kwa kuwa mgeni wangu siku huu. Nimekuwa na furaha sana mimi pamoja na familia yangu. Tumeshukuru sana kwa wewe kufanya hayo. Hata mimi lazima nitarudisha mkono yangu kwa kukuja kukutembelea. Na hata hivyo acha niseme pia asante sana kwa zawadi ulionitumia. Wewe umekuwa kaka mzuri sana. Tena nimeshukuru yale yote ambayo umeweza kunitendea. Kwa hivyo, mimi siwezi kaa bila kukuambia asante zangu. Wewe ni mtu mzuri sana tena mtu wa kupendeza. Asante sana kaka. Hata mimi, lazima nitahakikisha kwamba siku moja nimekuja kukushukuru kwa yale umenisaidia nayo. Kwa zawadi nzuri ya fedha ambayo ulinipatia ulinipa shilingi ngapi hivi. Shilingi mingi sana, pesa sahizi ninayo. Asante sana kaka na hata kwa ile zawadi ya baiskeli ambayo ulininunulia asante sana kaka na kando ya hiyo mimi nakushukuru sana kwa ile zawadi ya viatu. Viatu vya rangi ya nyekundu ambayo ulininunulia asante sana kaka kwa hayo yote na hata pia asante sana kwa kuniwezesha kulipa deni yangu ya chama. Nikona matumaini kwamba siku zijazo basi kila kitu kitakuwa shwari na hata mimi nitaweza kuwa na furaha kabisa kwa vile nina matumaini kwamba utaweza kunisaidia katika kumaliza yale ambavyo nafaa kumaliza vyote asante sana kaka wewe ni mtu mwaminifu. Tena wewe ni mtu wa kuaminika kabisa. Asante sana kaka. Wewe ni mtu mzuri sana. Tena nina matumaini kwamba siku zijazo kila kitu kitakuwa shwari kabisa. Tena kitakuwa kwa jinsi inavyostahilika. Kwa hivyo, mimi nina matumaini kwamba hata mimi nitaweza kurudisha mkono yangu katika siku zijazo. Kwa hivyo, niko na usawa kabisa. Asante sana, mara nyingi katika lugha ya kiswahili. Asante sana hutumika kurudisha shukrani. Mtu anapokufanyia kitu mzuri ambayo inakufurahisha. Basi wewe unamwambia asante. Kwa mfano, mtu anapokunulia kitu. Kwa kujitolea utamwambia asante. Ama mtu anapokuletea chochote. Pale kwako utamwambia asante. Ama hata utakapotuma mtu mahali na arudi. Utamwambia asante. Ama mtu atakapoitikia kukufanyia jambo lolote. Utamwambia asante. Asante sana, ni njia nzuri sana ni ya kubariki watu. Na tena, na tena kuwapa uaminifu wako kwamba umeweza kupata usaidizi wao. Kwa hivyo, asante sana ni lugha mzuri sana ya kiswahili ambayo inasaidia sana. Mimi napenda sana nikitumia lugha kama hayo. Ni lugha mazuri sana tena ya kupendeza. Kwa hivyo, mimi napenda sana maneno kama hayo. Asante sana, asante sana kaka. Lazima nitahakikisha kwamba katika siku zijazo hata mimi nitaweza kufanya yale yote ambayo yanahitajika. Ndiposa kila kitu kiwe shwari nami. Na kwa hayo, basi ninaamini kwamba kutaweza kwa sawasawa asate sana kaka. Na matarajio kwanza kwamba siku zijazo nitaweza kuja nyumbani kule. Na basi nitakuletea zawadi. Sijui nikuletee zawadi gani nitaona. Nataka liwe zawadi, liwe zawadi la mshtuko kwako. Sana sana, naona nitakuletea zawadi ya ndizi. Zawadi ya ndizi najua ni mzuri sana. Najua hata wewe utanipa asante sana zako. Nitakapofanya hivyo. Kwa hivyo nina matumaini kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Tena kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ni kaka yangu ambaye mimi namwaminia. Tena ambaye mimi ninampenda kabisa. Asante sana kaka kwa kuwa nami siku zote. Nina matumaini kwamba hata mimi siku moja nitaweza kuridisha mkono yangu. Asante sana. Kwa hivyo kwa hayo machache. Mimi wacha nirudishe shukurani zangu za asante. Asante kwa baskeli ulioninunulia na hata viatu ulioninunulia. Na hata kando ya hayo mawili. Asante sana kwa vile kwa zile pesa ulionipa. Na kuniwezesha kulipa deni yangu ya chama. Mimi sasa hivi nimeshalipa deni yangu ya chama. Na niko sawa kabisa. Nina furaha sana. Na kwa hivyo wiki ijayo nitaenda pale. Chamani bila kugopa chochote. Kwa sababu kila kitu kitakuwa yu shwari na jinsi inavyotakikana.

Mvua ni mingi sana. Ninatarajia mwaka kuanzia mwezi wa machi kutakuwa na mvua nzito sana. Tayari kampuni inayosimamia masuala ya mvua katika nchi yetu ama niseme idara inayosimamia masuala ya mvua nchini kwetu kutoka kwa serikali. Tayari ilishapeana tahadhari kuhusu mvua itakayokuja. Kwanzia mwezi wa machi na itaendelea hadi aprili na hadi mwezi wa may na hayo yatakuwa mvua kali sana, tena yatakuwa mvua mazito sana na yatakuja na upepo pia. Kwa hivyo itakua ni wakati mzuri sana wa kupanda vyakula. Kwa hivyo najua wakulima sahizi wako tayari sana kupanda vyakula mbali mbali. Tayari washalima na wako tayari kueka mimea zao pale chini. Kwa sababu tukiwa na chakula ya kutosha basi kila kitu kitakuwa shwari na kila mtu atakuwa ako sawa na pia kukiwa na chakula basi uchumi wa nchi pia itaweza kunawili kabisa na hata pia watu walio nchini wataweza kuwa na furaha kwa sababu wanapata chakula. Kwa njia inayofaa tena wakati wote. Kwa hivyo nina matumaini kwamba mvua itaanza kunyesha mwezi ujao na itakapoanza kunyesha basi mimi tayari nimeshalima shamba yangu na nikafanya mlimo wa kwanza na mlimo wa pili ile nyepesi sasa mlimo wa pili mimi hufanya ile nyepesi sasa ninangoja tu mvua itakapo kuja ile nzito sana umizi wa maji basi mimi nitaeka mimea yangu pale katika shamba na nianze kuyapanda. Nitahizi vizuri sana. Nitakapofanya hivyo kwa sababu msimu uliopita mimea hayakufanya vizuri sana pale shambani. Kote katika nchi yetu. Kwa hivyo najua kutakuwa na njaa na ilifanyika hivyo kwa sababu hakukuwa na mvua ya kutosha. Mvua ilikatika msimu uliopita na watu hawakupata mazao mazuri. Kwa hivyo msimu huu najua kutakuwa na mazao mengi sana. Tena watu watapata vyakula vingi kabisa. Kwa hivyo, lazima nikuwe tayari kupanda mimea zangu. Mimea abayo nitapanda ni mimea mbalimbali. Sijui nipande mimea gani. Ntapanda mahindi. Mahindi ntapanda mingi kabisa. Kando ya mahindi ntapanda maharagwe pia. Ntapanda mahindi na maharagwe pamoja. Hiyo najua ntapata chakula mingi sana. Lakini, lazima niombe mungu ili mvua ikuwe mingi kabisa. Mvua inapokua mingi basi chakula pia itakua mingi kabisa. Kando ya mahindi na maharagwe basi pia nitapanda mihogo. Mihogo pia nitapanda. Mihogo ni chakula mzuri sana. Tena ni chakula ya kupendeza. Lazima nitapanda mihogo siku zijazo na kando ya hayo mboga pia lazima nitapanda. Nipande mboga gani? Nitapanda mboga aina ya sukuma. Mboga aina ya sukuma wiki ni mboga mzuri sana. Tena sukuma hukulika sana na hata, nitakapozipanda, zitakapokuwa, basi nitaziuza. Nitauza sukuma hizo ili niweze kupata pesa na pesa yale nitakapozipata, basi nitaweza kununua sukuma zaidi, nipande na kando ya hayo, nitaweza pia kupanda ndizi. Nataka nipande miti ngapi ya ndizi, nitapanda miti kama nane hivi ya ndizi na kando ya hayo nimekuwa na matumaini ya kupanda nyasi ya ng'ombe. Kwa sababu nataka nikalete ng'ombe wangu na hiyo mvua itakua nzuri sana na muhimu sana katika upanzi ya nyasi hizo. Kwa hivyo lazima nitapanda hayo nyasi pia. Nitapanda hayo hayo hayo nyasi wapi? Kwa sababu nataka kupanda mahindi yangu. Nitapanda hayo nyasi kando ya shamba yangu. Ndiposa iwe sawa tena ya kufurahisha na nitahakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Tena kabisa kabisa hiyo itakuwa ni njia moja kamili. Tena ya ustadi kabisa. Mvua itakapokuja basi mimi nitakuwa na furaha sana kwa sababu mimea zangu sitapata kumea. Tena nitakuwa sawa kabisa kwa sababu nitakuwa na chakula ya kutosha. Tena chakula chakula hayo nitauza mengine. Nitauza mahindi yangu na hata maharagwe pia. Nitauza yale ya ziada ndiposa nieze kupata pesa. Lazima nitapanda mvua itakapokuja katika mwezi wa May Kuanzia miezi wa Marchi Aprili hadi mwezi wa May. Nitapanda hayo.

Wakati mwingine mimi huwana huwa ninajihisi kama kuenda kule katika mji wa Mombasa, ili niogelee maji ya chumvi, ili ni maji ya bahari, bahari hindi. Wakati mwingine mimi huwa na hisia kama hayo, lakini pia wakati mwingine mimi huwa na hisia badala ya hizo, lakini mimi huwa napenda sana kufata hisia zangu. Lakini jambo ambalo limenishangaza sana ni kwamba wakati huu sikuweza kufuata yale hisia zangu. Sijui kwa nini sikuweza kufuata yale hisia zangu. Sijui mbona lakini nadhani kuna tashwishi mahali. Kwa sababu kuna wakati mwingine ambapo nilitoka kwamba ninaenda kuogelea mimi pamoja na marafiki. Lakini sikuweza kufika. Sijui mbona sikuweza kufika. Nadhani nilikuwa na msongo mwingi sana wa mawazo. Na sijui mbona nilipatwa na msongo mingi wa mawazo. Na nina hitaji sasa kwenda kumuona daktari. Lazima niende hospitalini. Ili niweze kumwona daktari aweze kunieleza kile ambacho kinafanyika. Kwa sababu mimi nimejipata kwamba wakati mwingi mimi hubadilisha yale mimi hubadilisha yale programu zangu ambavyo nimeweka katikati. Na vile.

Nataka nirudi shule. Mimi napenda sana kuenda shule. Shule ni mahali pazuri sana na ninapokuwa kwenye shule katika shule. Basi mimi ninapata fursa wakujifunza vitu vingi sana. Mimi pali kwenye shule. Nataka nyende katika shule ya upili. Sijui nienda shule ya upili gani nitaenda shule ya upili ambayo inaongoza katika mkoa wetu. Ni shule ya kitaifa. Na kwa hivyo, ninajua kwamba nita kapoingia pale. Nitaweza kufaulu katika mitiani yangu kabisa. Nita kapuenda shule. Basi nitafanya kazi kwa pidi. Mimi nita kuwa nasoma. Sita zembea hata kidogo. Na pia, nataka niwe mwanafunzi mwenye nidhamu zaidi na nitakapo enda pale nataka pia nikuwe mtu ambaye aku na ukaribu na watu wote ambaye anapenda watu wote sitaki hata kidogo kuwa na mgogoro na mtu yeyote ikiwemu wanafunzi wenzangu na taka niwe napendana nao kabisa jinsi inavyofaa. Na kando ya hayo. Niweze kujiseti vizuri nao pamoja pale katika shule. Nina matumaini kwamba kila kitu kita kwa shuari. Tena nitakuwa na wakati mema pale shuleni. Nataka niyatilia manani masomo yangu. Niposa nitakapumaliza shule. Niweze kwena katika shule ya chuo kikuu ambapo nitafanya ili kosi ambayo imekua na ndoto yangu kabisa. Kwa sababu kwenye ndoto yangu nimekua nikitamani sana kwa daktari. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba nimefanya bidii juu chini bila kucheza na masomo yangu. Ndiposa niweze kupita mitihani yangu na niwe daktari. Kwa hivyo, lazima ni some, somo za biolojia kabisa. Somo ya kemia pia, somo la hesabu na hata somo ya fizikia pia lazima ni some. Na hata, lazima niwe ninajua somo la kiswahili. Na pia nijue visuri sana somo laki ingereza. Kwa sababu ni masomo muhimu sana katika katika, katika, katika, katika uwanja wa uda, wa udaktari. Na vitahitajika sana. Kwa hivyo lazima nitayatilia manani. Nataka nitakapo enda shule, nisome kabisa. Iwapo sitakua ninaelewa chochote. Mimi nitaenda na nikawaulize walimu wangu. Na hata pia nataka niwe na uhusiano wakaribu kabisa na walimu wangu wa hesabu yule wa kemia yule wabiolojia pia. Kwa sababu watakua watu muhimu sana nataka niyasome hayo hayo hayo masomo kabisa. Ndiposa niwe daktari lazima nitakua daktari na kwa hivyo nitafanya juu chini nitakapoenda shule. Sitazembea hata kidogo wakati wangu mwingi nitakuwa ninautumia ninautumia kwa kwenda shuleni na kuketi chini darasani ili niweze kusoma kwa bidii. Mimi isependi uzembe hata kidogo. Kwa hivyo lazima niutumie huu muda wangu mwafaka ambayo nimepata wakusoma vizuri sana. Na lazima nisome kabisa bila uzembe hata kidogo na hata pia mitihani yatakapo kuja. Nitakuwa nina hakikisha kwamba nimefanya kazi yangu binafsi. Sitataka nitumie njia za mkato ili nipite mitihani. La hasha, hiyo si njia nzuri hata kidogo ya kupita mitihani. Lazima ni some kwa bidii na niwe na ujasiri wakufanya yale mitihani peke yangu. Bila kusaidiwa na mtu ya yote ama bila kutumia mbinu yoyote ya mkato mimi huona wanafunzi wengi wakifanya hivo pale shuleni. Na mimi hujiuliza mbona hawa wanafunzi wanafanya hivi. Sijambo zuri sana. Na hata walimu wetu pia wamekua wakitukana dhidi ya kutimia njia hizo za mkato ili kupita mtiani ndio sana. Nirudi shule na nifanya bidii kabisa. Niweze kupita mtihani wangu. Na nitakapo pita mtihani wangu. Niende katika chuo kikuu ili niweze kusoma somo langu la udaktari ambayo nimekua nikiwa nayo na ndoto mingi sana. Kwa sababu unataka niwe daktari katika maisha yangu. Ili hata niweze kutibu watu. Nitibu wazazi wangu, watu wa familia yangu na hata jamii pia, jamii bora. Hata nitataka nifanye utafiti mbali mbali ya madawa mbali mbali. Na hata pia niweze kukuja na madawa vya kukinga magonjwa.

Bei gani. Mafuta yale ni ya bei gani. Bei gani inafaa kuuzwa ng'ombe ama tuseme bei gani inafaa kuuzwa mahindi gorogoro tatu. Sijui. Sijui vile bei ziko sahizi lakini najua. Bei pengine saa hizi imeshuka. Kwa hivyo sijui bei gani inatumika pale sokoni wakati huu. Nadhani nafaa kukuulizia. Ni bei gani inatumika pale sokoni, ninapouza mahindi So sijui bei ya mahindi saa hizi ni pesa ngapi kwa sababu, saa hizi ninajua kwamba bei imepanda sana kwa vile msimu uliopita hakukuwa na mazao mazuri pale kwenye shambani kote nchini na wakulima wengi sana walienda hasara na saa hizi mahindi na hata chakula ni kidogo sana na kwa hivyo wakulima wameweza kupandisha bei kwa sababu kuna chakula kidogo sana na watu wanataka vyakula kwa hivyo bei ya vyakula saa hizi vimepanda na hata mimi niko na mahindi gunia tano na nataka nikayauze kabla bei ishuke tena. Sasa sijui ni bei gani nitatumia hebu nikamwulize yule muuzaji mahindi mashuhuri katika soko letu. Hebu acha nikamtumie ujumbe. Ndiyo. Ameniambia bei sa hizi imepanda sana kumbe niko na mahindi niko na mahindi gunia tano ambavyo mimi nataka kuuza na gunia moja na ameniambia ni ni bei ya shilingi ngapi hivi. Bei nzuri sana kwa hivyo nikiuza gorogoro moja na gunia moja imebeba. Imebeba gorogoro hamsini na sita, basi hiyo ni pesa mzuri kabisa. Nitakuwa na pesa kabisa na nitaweza kulima tena sa hizi watu wengi wanataka mahindi kwa hivyo, niliulizwa juzi ni bei gani, ningetaka kuuza mahindi zangu na nikawaambia kwamba acha nikaulizie. Ndiposa nikawaambie na ndiyo hiyo nimeulizia sasa. Nataka nikawaambie bei yangu ambayo mimi nitatumia kuwauzia yale mahindi yangu. Najua nitapata pesa mzuri sana. Niseme, nitakapouza gunia zangu tano. Base nitakuwa na pesa mzuri kabisa. Lazima niyapeleke sokoni. Tayari nikona mnunuzi na kando ya hayo nikona mafuta pia ambayo nataka kuuza. Mafuta watu huhitaji sana na sijui ni bei kani nitatumia. Acha nitamuulizia mwenye duka pia. Ni rafiki yangu wa karibu kabisa na tena, yeye ni mtu mzuri sana. Sijui ni bei gani atataka. Hebu atanielezea jinsi inavyotakikana kuwa kwa hivyo. Nikona ukweli kwamba kila kitu kitakuwa shawa kwa sababu saa hizi watu wengi wanahitaji bidhaa hizi na itanifaidi kabisa nitakapoyapata bei gani nitatumia kwa kuyanunua bei hii sawasawa na mimi nitauza mafuta haya kwa bei gani nitakapoyaleta. Bei hii. Sawa sawa bei nafuu kabisa haina shida lakini ni kama nitaongeza bei kidogo ndiposa hata mimi niweze kupata faida kidogo juu yake kwa vile watu wengi wapaswa kupata faida na nataka pia nikuwe na nataka pia nisieke bei ya juu sana. Ndiposa ndiposa bidhaa zangu ziende haraka na zitakapoenda haraka. Basi mimi nitakuwa na furaha kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba kila kitu ki shwari na bei gani nitatumia kuyaleta hayo mafuta haa, ni bei nafuu kabisa mwenye duka alishaniambia, mimi napenda kusahau na ta nafaa kuwa mtu ambaye hapendi kusahau sahau kwa hivyo, nitajipanga na niende sokoni na nitakapofika sokoni. Basi mimi nitatafta yule jamaa wa mwenye duka ndiposa aweze kuniuzia yale bidhaa kwa bei yake mzuri sana na ntakuwa na furaha kabisa kwa sababu nitaweza kuunda pesa mingi kabisa. Inavyofaa, lazima nitafanya hivyo. Mimi, staki kuachwa, bei gani nitatumia basi kuwauzia bei mzuri sana.